Mafanikio yangu ya binafsi ni nayo dhamini kazini ni kukamidisha miradi kwa mafanikio na ndani ya muda uliopangwa. Hii inajumuisha kufanikisha kazi ambazo mara nyingi zilionekana changamoto kubwa, kuonyesha ubunifu na suluhisho la tatizo ambalo linaathiri kazi ya timu kwa njia chanya.

Chumba changu cha kulala ni cha kupumzika na chenye starehe. Kinakitanda kilicho laini, pazia zinazoweza kudhibiti mwanga na lafu ndogo za vitabu au vitu ndogo. Ninavyo vipenda, napenda pia kuwe na hewa safi na mwanga wa asili. Kwani hufanya chumba kiwe na utulivu na kunisaidia kupata usingizi mzuri na kuamuka kwa nishati.

Mchezo ninaopenda zaidi katika olimpiki ni mbio za mita mia moja. Naupenda kwa sababu ni mfupi lakini mwenye msisimko mkubwa. Huonyesha kasi, nidhamu na maandilizi ya hali ya juu. Kila mwanariadha anaingia na ndoto ya kuwa mwepesi kuliko wote duniani.

Mara nyingi naoga mara moja kwa siku. Mara nyingine pia naeza kuoga mara mbili. Asa ikiwa nimeshugulika na shughuli za inje au maswezi ya mwili. Kuoga, kuna nisaindia, kubaki, safi na wenye afia, kupunguza harufu ya jasho, kuweka mwili na akili kuwa fresh.

Napenda kufanya kazi na wengine, lakini pia naona dhamani ya kufanya kazi peke yangu kulingana na inga ya kazi. Kazi ya timu hunipa nafasi ya kubadilishana mawazo, kujifunza mitazamo tofauti na kupata suluhisho bora kwa kushirikiana. Kufanya kazi peke yangu hunisaidia kuzingatia zaidi kupanga mawazo na kukamilisha kazi zinazohitaji utulivu na umakini mkubwa.